Napenda sana kuenda pwani ni moja maeneo ninayopenda zaidi Kenya pwani inanipea hisia ya uhuru na amani ambayo siwezi kuipata mahali pengine maji makubwa yanaotulia hadi upeo wa macho sauti ya mawimbi, upepo wa baridi unaobebwa harufi ya chumvi Najua linazama kwa rangi za machungwa na pink yote haya yananiondoa stress zote za maisha za kila siku mahali ninapopenda kuenda zaidi ni diani, mchanga mweupe laini maji ya turquoise na ina resort na vibanda vya chakula vya samaki fresh kabisa Pia napenda kuenda nyali au bamburi hizi ziko karibu na Mombasa town.

Uwezo ninaotamani sana kuwa nao ni uwezo kusoma akili za watu, sio kuingia moyoni au kuwadhibiti, bali tu kuelewa wanachofikiria na wanachohisi kwa undani zaidi mara moja. Kwa nini, kwa sababu ningejua jinsi ya kuwasaidia watu wangu wa karibu vizuri sana. Kama rafiki yangu, Edi akiwa na shida, ningeweza kujua haswa anahitaji nini. Bila yeye kuhangaika kueleza, katika kazi au ushirikiano na timu, ningejua haraka kama mtu anafurahia taski yake au anahitaji msaada. Hivyo projekti zingeenda vizuri zaidi bila drama au makose ya communication.

Wakati wa baridi kali, hasa miezi ya Juni, Julai hapa Nairobi au wakati mvua inanyesha, hua najikinga na kufanya vitu vinavyonipa joto na starehe. Kwanza hua navaa nguo za kutosha hua navaa sweta nene, hoodie, socksi za wooli na hata blanketi ndogo. Nakunywa vitu vya moto mara kwa mara chai ya maziwa na mdalasini au tangawizi. Nakaa ndani zaidi hua nakaa chumbani au ''sitting room'' na mlango umefungwa. Nikieka hita ndogo au hata tu kuwasha taa ili chumba kiwe na mwanga nakihisi joto kidogo.

Natumia video kwa mawasiliano mara nyingi sana. Imekua moja ya njia zinazopendwa zaidi. Hivi ninavyotumia. Kwanza kabisa video calls kwenye WhatsApp au Google Meet. Huwa napiga video call na familia angalau mara mbili au tatu kwa wiki. Inafaa zaidi kuliko voice call tu kwa sabu naweza kuona sura zao tabasamu na hata kuona hisia zao. Pia hata rafiki yangu edi tunapiga video call wakati hatuonani kwa muda. Kuna zoom au meet kwa kazi na timu Wakati ninafanya side projects au kujifunza na group online huwa tupanga video meeting inasaidia sana kuelewa vizuri kuona reaction za watu.

Najaribu sana kupunguza matumizi ya plastiki kila siku, siezi kusema nimefanikiwa asilimia mia moja lakini mabadiliko madogo madogo yanafaa sana kwa mazingira Huwa nimeacha mifuko ya plastiki, huwa nabeba begi la kitambaa au bagpack yangu ili nikienda shopping Pili, chupa za maji inayoweza kutumika tena, nimeacha kununua maji ya chupa za plastiki, huwa nabeba botoli ya chuma au glasi.

Napenda sana kuangalia nyota. Ni moja ya shughuli ninazopenda zaidi wakati wa usiku wa kimya. Kwa nini, wakati nikiangalia nyota nahisi maisha ni makubwa na mazuri zaidi kuliko shida zetu za kila siku. Anga lenye nyota nyingi, mwezi unang'aa na wakati mwingine Milky Way inaonekana kidogo. Inanionyesha amani kubwa ni inafanya akili yangu itulie. Huwa nahisi nimeungana na kitu kikubwa zaidi na shida zangu zinakuwa ndogo sana.

Napenda sana asali ni moja ya vitu ninavyovipenda zaidi kula na kutumia kila siku Kwanini kwa sababu asali ni tamu ya asili haina sukari ya viwandani na inalala tofauti kulingana na maua ambayo nyuki walichukua Napenda ile asali ya pure yenye arufu nzuri na inayokuwa nene kidogo inayotoka nyuki wa kienyeji Mara mingi hutumia asali katika chai huwa naeka kijiko kimoja au mbili cha asali kwenye chai ya maziwa au chai ya mdalasani Pia napenda na mandazi au chapati Asali moto kidogo juu ya mandazi au chapati ni combination ya nzuri kabisa.

Kama ningekuwa na nafasi ya kumpa ushauri mtu anayeanza kazi, iwe ya kwanza au mpya, hizi kulingana na mimi hizi ndo sifa tano muhimi ningeweka mkazo Jifunze ya haraka na usiogope kuuliza, siku ya kwanza utakuwa na mengi ya kujifunza na hata jinsi timu inavyofanya kazi, usijifanyr unajua kila kitu, uliza maswali wazi na makini kuwa reliable na on time, hata kama bado hujui kila kitu, kuwa mtu ambaye anaweza kuaminiwa, fika kazini mapema kwa wakati, maliza taski ndogondogo mapema na kwa wakati jenga mahusiano mazuri na wenzako, kazi si kazi tu ni watu salimia kila mtu jifunze majina yao, uulize unaendelea vipi?

Wakati nikiwa na furaha kubwa, huwa najifurahisha kwa njia zinazonifanya furaha iendelee na kuwa zaidi. Kwanza kapsaa nacheza mziki kwa volume kubwa na kucheza, huwa naweka playlist yangu ya rhumba au gengetown favorites na nacheza peke yangu, chumbani au balkoni ata kama sina dance moves poa inanionesha raha sana nacheka mwenyewe Pili nakula kitu kitamu nisichokipanga, huwa najiruhusu kitu nisichokula kila siku, ice cream kubwa, pizza delivery, nyama choma au soda baridi.

Napenda sana kuvaa vipuli hasa zile za chuma au ngozi, zenye design rahisi na classy Vipuli ninavyovipenda zaidi ni zile vingozi nyeusi au brown, zile zenye buckle ndogo ya chuma inayongaa kidogo. Inafaa sana na jeans au kukitroza na inakamilisha look ya casual smart kama nikiwa na shati au polo au sneaker nzuri. Pia napenda vipuli vya chuma wakati nataka vibe ya street au edge kidogo hivi.

Ningependa kurudi ujana kwa siku chache tu, siyo milele lakini angalau wiki moja au mbili ili nijione tena hisia zile za uhuru na nguvu zisizo za mwisho. Kwanini? Ujana ulikuwa na muda mwingi sana, siku ilikuwa ndefu, usingizi mzito na hakuna wasiwasi mkubwa wa bills, kazi au maisha ya watu wazima. Ningeweza kuamka asubuhi kucheza mpira na marafiki hadi jua linatua. Kurudi nyumbani tu kula na kulala bila kujisikia uchovu wa kina. Ningeweza kujaribu vitu vipya bila hofu kubwa ya kushindwa. Ningependa kurudi ili nifanye baadhi ya vitu tofauti, labda nigejituma zaidi shuleni Nigechagua kozi au kazi nyingine mapema au ningeambia watu wangu wa karibu niwapenda mara nyingi zaidi.

Nimewahi kutembelea mto mara nyingi sana na ziwa mara chache lakini zote zinanifurahisha sana mto ninaopenda zaidi ni mto Athi karibu na Nairobi huwa natembea kando yake wakati nikiwa ngong Hills au Karen au hata karibu Thika road wakati mvua inanyesha kidogo na maji yanapita haraka Pia nimewahi kutembelea mto Tana wakati nilipokwenda Tana River maji makubwa miti mingi kando na wakati mwingine tunaona tembe tunaona tembo au nyani wakinywa maji inakua adventure kubwa sana Kwa ziwa nimewahikwenda lake Naivasha mara moja, maji makubwa flamingo wengi wa pink na ni ya kupendeza sana.

Kuna hekima kadhaa nimejifunza maishani ambazo zimenibalisha na kunifanya niwe na amani zaidi na furaha zaidi. Maisha ni mafupi, thaminisha wakati na watu na wakati. Nimejifunza kuwa pesa, vitu na mafanyikio huja na kuenda. Lakini wakati uliotumia na watu unawapenda na hisia la furaha haziezi kurudishwa. Pia, hekima ambayo nimejifunza pia ni usijilinganishe na wengine. Awali nilikuwa najihisi nimekosa kitu nikiona marafiki wanagari, nyumba au kazi kubwa Sasa ni nimejifunza kuwa kila mtu anamwendo wake. Unacho hitaji ni kujilinganisha na wewe wa jana tu. Kama leo umefanya hatua ndogo ya maendeleo hiyo ni ushini mkubwa.

Kawaida napenda kulia ugali. Kwanini? Ugali huwa inavirutubishi vya carbohydrates. Huwa inaongeza nguvu wakati wa kufanya kazi na wakati wa shughuli mbali mbali. Pia katika jamii yetu wasaa mingi huaminia kuwa ugali chakula chakiume. Na mara mingi wali huwa chakula ambacho ni cha kutuliza tu roho lakini ugali ndiyo chakula nachopenda zaidi. Una ongeza nguvu ninanipea hisia zakwenlea kufanya kazi na shuguli za siku.

Ndiyo napenda sana kupigia picha, si profession lakini ni moja ya hobby zangu ni nazopenda zaidi. Napenda kupigia picha kwasabu inoonyesha kukamata wakati na waziru wa vitu, vidogo vya kila siku ambabe mara nyingi tinapuza. Kila nikiona juwa linazama kwa rangi ya machungwa au mvua inapo anza kunyesha an barabara inangaa, au hata tu sura rafiki yangu edi anapocheka. Huwa natoa simi ya kupiga picha mara moja, yanifanya nihisi nimehifadhi kumbukumbu hiyo milele. Vitu navyo penda kupiga zaidi ni ni asili mawingu nyota usiku maisha ya mta watu wangu wakaribu pia.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya ni moja ya vitu vinanifurahisha zaidi maishani Kwa nini kwa sababu kila chakula kipya kinanifungua dirisha la utamaduni mpya, ladha mpia na hata hadithi mpya Huwa nahisi kama ninasafiri bila kuondoka Nairobi nikijaribu kitu kipya najifunza mengi kuhusu mahali kilipotokea au jinsi kinavyopikwa. Vyakula vipya vinavyojaribu na ni kupenda sana ni sushi, mara kwanza nilijaribu uko Westland.Nilikuwa naogopa samaki mbichi lakini baada ya kula roll salmon na avocado nikapenda Sasa uwa naagiza mara kwa mara wakati nataka kitu light na fresh.